Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha mziki, hasa gita. Mziki hunipa utulivu wa akili na nafasi ya kueleza hisia zangu kwa ubunifu. Ninapopiga, hujisikia huru na mwenye furaha. Pia hunisaidia kuungana na marafiki, kujifunza nidhamu na kuboresha umakini wangu kila siku. Wakati mwingine, hucheza peke yangu nyumbani, nikijifunza nyimbo mpya, mbinu bora na, kupumuzisha mawazo yangu baada ya kazi ndefu.

Ninapenda sana keki ya chokoleti yenye ladha nzito na laini. Huwa nafurahia krimu yake vipande vya chokoleti na harufu tamu inayovutia. Keki hii unifurahisha kwenye sherehe na siku za kawaida. Pia napenda ikifuatana na chai au kahawa ikileta utulivu. Kumbukumbu mzuri na tabasamu kila linapo onja kwa familia na marafiki wakati wa mapumziko mafupi ya jioni yenye furaha tele nyumbani.

Nina utaratibu wa kunywa chai asubuhi mapema. Huwa natayarisha chai ya tangawizi au maziwa ni kiinywa taratibu kabla ya kazi. Wakati mwingine, hunywa kahawa alasiri kwa nguvu. Kinywaji hiki hunipa umakini, joto la mwili na muda wa kutafakari kupumzika na kupanga siku yangu kwa utulivu. Hunifanya nijisike tayari kukabiliana na majukumu ya siku, kuongeza hali, kuondoa usingizi na kufurahia ladha polepole.

Naweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kutathimini kazi zilizopita na kubaini maeneo ya kuboresha. Kuandika malengo yanayopimika, yanayotekelezeka na yenye muda maalumu. Kugawa malengo makubwa kuwa madogo ya kila wiki kufuatilia maendeleo na kurekebisha mikakati inapohitajika. Njia hii hunisaidia kubaki na mwelekeo, motisha na uwajibikaji. Huku nikihakikisha matokeo bora na ukuaji endelevu katika kazi yangu.